Unapenda kufanya nini na marafiki zako? Mara nyingi ninapenda kukaa na marafiki zangu na kupiga nao story mbalimbali za maisha. Kwa sababu nina amini, tunapokuwa tunakaa pamoja. Unajifunza mambo mbalimbali ya kidunia, ya kimaisha na mengine mengi zaidi.

Unapenda chakula chenye mafuta au kisichokuwa na mafuta. Mara nyingi ninapendelea chakula chenye mafuta. Lakini mafuta ya mengi ninaokuwa ninayapenda ni yale ya asili. Mfano, mafuta ya alzeti, mafuta ya mzaituni, mafuta ya karanga, mafuta ya korosho. Ndiyo mafuta ninayokuwa nayapendelea zaidi kutumia.

Unapenda kununua vitu wapi? Mimi ninapenda kununua vitu sokoni. Mara nyingi ninaenda sokoni kununua vitu ya jumla. Kwa sababu, ninaamini ndiyo sehemu pekee ambayo naweza kupata vitu mbali mbali. Ambavyo ninavyo vipenda au ambavyo nitaweza kuvitumia kwa muda mrefu.